Jee, kompyuta ni nini? Kompyuta ni kitu ambacho kina tumika kuendesha programu kawaida za kutumika katika shughuli za kila uchao. Kompyuta mimi hutumia kufuatilia programu mbali mbali kama zile za kuandika kama ile Microsofti. Hata mi pia tena naitumia kudesign yeah ile kutengeneza picha kutengeneza website alafu kuna zile za kutengeneza video, ku kuwasiliana na watu, kutuma pepe, barua pepe. Kuna vile zile program za kutazama video na vile vile tu.

Kifaa changu ni simu na simu huwa naichaji mara mbili kwa siku hapo ni usiku ninapolala naieka kwa moto inachukua moto alafu nikiamuka natumia kwa masa flani alafu ikifika hapo katika muda wa saa saba mchana naiweka tena motoni kwa sababu itakuwa ina karibia kuisha moto kwa sababu umeme huku upotea kila wakati. Na inapaswa kifaa changu kiwe na moto kila uchao. Sasa ndiyo maana mimi huweka motoni katika si mara mbili kwa siku. Sasa ikikaribia pale saa saba naieka motoni kwa sababu moto utakuwa umepungua. Alafu ninaeka, alafu ujae tena, ndiposa nitumie jioni yote hadi usiku ndiyo nirudishe tena motoni, alafu ndiyo nicharge tena. Mimi ufanya vile kwa sababu kuna kosefu wa umeme wakati fulani ambapo inapotea kwa ghafla tu na pale kama simu yangu haina moto mimi nateseka sana ndiposa mimi huchaji mara mbili kwa siku.

Kwa kweli kazi za dharura hutokea gafla na hapo ndipo unafaa kuwa makini sana kwa sababu a makosa kidogo tu hivi utakuwa umayaribu kabisa. Kazi ya dharura hutokea kwangu wakati fulani na ni huwa na jikaa vizuri na jielewa. Alafu ninapo taka kufanya hile kazi ya dharura naenda kwa ustaarabu naangalia kile ambacho nafaa nifanye naangalia ratba ambayo inafaa kufuatwa kwa kufanya hile kazi ata kama ni ya dharura nafuata muelekeo. Vilivyo ndiyo maana kazi iwe safi ndiyo maana isiwe na kosa lolote na pale ndipo ile kazi itakuwa imefanywa kwa makini sana bila tashwishwi yoyo.

Napenda kusimamia, kwa sababu kusimamia watu, unawapa mwelekeo upasavyo kwa kufanya kazi ambayo wamepewa wafanye na mwajiri wao. Napale ni kiwasimamia na hakikisha tu kazi inaendelea sambamba hakuna kosa lolote ambalo linafanyika katika kazi ambayo nimepewa kuwasimamia wale ambao wanafanya. Kazi ni ile ambayo ninaijua kwa sababu siezi simamia ile kazi sijui. Sasa nikisimamia wale ambao wanaifanya naielewa na naelewa utaratibu ambao unapaswa ili kufanya ile kazi kwa makini sana.

Kusema kweli ukiwa kazini, unaeza patana na mambo mengi, unaeza fanya kazi, na mwishowe utarajie kufanikiwa au kutofanikiwa. Kusema kweli kuwa kazini, kuna matatizo mengi, kuna shughuli mingi, na pale unapo fanikiwa, unakuwa na shangwe furifuri katika kazini. Mafanikio ambayo nimewahi pata kazini ni yale ambapo nilifanya kazi na matokeo ya kawa bora. Matokeo ya ile kazi yalikuwa bora hadi mwajiri wangu akafurahia sana akaanza kunipa hongera na kuambia wengine waige mfano wangu. Napale ndipo nilijisikia vyema kwa kuwa nimefanya kazi mzuri kabisa.

Angalau kuna filamu zile mingi sana, kuna zile za kuburudisha, kuna zile za filamu za mazingaumbwe, kuna zile filamu za kuhadithia historia mbali mbali. Je, unapendelea filamu gani unaziona ni mzuri sana. Kwangu kwa kibinafsi filamu ambayo naipenda ni ile hadithi inayo hadithia hadithi mbali mbali kama zile za wanyama, ule uongozi ukoloni, ule uongozi mbaya na uongozi mzuri unaoendelea katika inchi. Mbali mbali kuna zile filamu zinazo engelea hadithi za mila za watu da desturi ambazo wanaishi na zile ndizo filamu mimi upendelea kabisa kwa maana zinaelimisha, zinaburudisha na zina angalau zinakupea mwito wakujua hali ambavyo dunia inasonga mbele katika shughuli mbali mbali.

Kwa teknolojia inavoenda mimi haswa barua pepe mimi huwa situmii kwa mara mingi. Kwa sababu teknolojia imekua kubwa zaidi na imekata mizizi pande mingi sana ambapo kuna programu zile ambazo si lazima uwe na au utumie baruapepe bali unaweza tumia programu mbalimbali kama WhatsApp, Facebook, X na mitandao mingi ambayo unaweza pata ujumbe kwa haraka bila kutumia baruapepe. Siku hizi mimi situmii barua pepe kwa sababu ni njia ambayo imepitwa na wakati na tumia programu mbalimbali kama vile Facebook, Twitter, Whatsapp ambapo napata ujumbe haraka kwa upesi sana kulingana na barua pepe ambayo inachukua muda mrefu sana ili ujumbe kufikia ndipo napendelea kutumia programu zile kulingana na barua pepe.

Ndege ni aina wa kanga, kuku nawafuga, hao ndege ni wa thamana sana na wana wakiwa aka kwangu, nyumbani kwangu wanaonekana kama maridadi, mapambo ambayo yakiwekwa nyumbani yanaburudisha sana. Na ni kwa vile yana muundo mzuri sana na ni mboga saa zingine kwa sababu unaweza wachinja ule, wanaweza taga mayai ule, mboga ni wa manufaa sana na ninapenda kuwafuga sana nyumbani kwangu.

Mziki wa kibongo, mziki wa kenya, mziki wa gospeli, mziki wa kitamaduni. Hizo ndiyo mziki ambayo mimi napenda mara mingi. Na mimi husikiliza kila wakati uneaza nikuta nasikiliza wimbo wa kibongo, uimbo wa gospele. Nyimbo mzuri sana, nyimbo ambazo zinaliwaza, nyimbo ambazo zinabrudisha kabisa. Na hizo ndizo ngoma ambazo mimi mara mingi huzisikiliza kwa sababu zinaliwaza mawazo yangu pale ambapo nimeboeka sana ama pale ambapo nahisi uchofu mwingi nikiekelea zile nyimbo zinaniburudisha sana. Huo ni mziki ambao una nauthamini kwa kina kwa sababu una maarufu mwingi, unaofundisha, una malengo makuu, una unapousikiliza kwa kuwa uta imarika, utaimarika kimawazo, unakuelimisha kila wakati.

Nikiwa nimefata kazi au nafanya kazi na ushirikiano wa watu walio mbali na mimi, mimi hutumia vyombo mbali mbali ili kuwasiliana nao, kutumia programu mbali mbali za teknolojia ili tuwasiliane nione vile kazi inavyofanywa. Kwa kuwa timu ikiwa mbali lazima muwasiliane ni posa kazi ifanyike vizuri bila mawasiliano kazi haita fanyika vyema na mimi hu wasiliana nao kupitia programu kama vile Whatsapp, Facebook ili tupatane vilivyo ndipo kazi ifanyike kwa sababu kila wakati ha tutakuwa pamoja. Labda tukiwa pamoja ni ile kwa muda tuki dogo hivi ama labda hakuna wakati wowote tunaeza patana. Kwa sababu labda wakombali kabisa sana na mimi na hatuwezi patana nanjia moja ya kufanya ile kazi ikamilike kwa ustarabu ni kukuwa na wasiliano mazuri pale ambapo wanapiga picha, wanakurekodia video ya kazi vile naendelea, pale unangatazama ile picha au video na unangalia penye kuna makosa ama marekebisho yoyote ambayo yanafaa kufanyika, pale ndia papo utawa ambia warekebishe ile kazi ndio maana iwe sambamba, ndio iwe vizuri sana ikamilike vyema ile kazi.

Magazeti sikuhizi hayabambi kabisa kwa sababu yanachukua muda mwingi na ni ya bei ghali. Mimi kibinafsi hupendelea habari za mitandaoni ambapo unapata kwa haraka na chukui muda mwingi kukufikia na pia si ni bei kwa gharama ni gharama ya chini sana na hayahitaji pesa mingi ndiposa upate. Hiyo habari ya mtandaoni kulingana na kusoma gazeti kwa sababu gazeti unafaa ulinunue kwa pesa mingi kulingana na zile habari za mtandaoni.